Yeah ninafwatilia matukio ya kitaifa kwa ukaribu sana haswa ile ya marekani na venezuela na kama ile ya russia na ukraine. Iyo matukio ndio nafwatilia sana sana.

Mimi nitasema niko hapo katikati maanake wakati mwingine ninachelewa wakati mwingine ninawahi. Ile wakati mwingi sana ninawahi kuliko kuliko wakati ambazo nimechelewa. Lakini pia mimi huwa hupenda kuwa katikati ya masaa yangu. Sichelewi na siwahi nipo katikati tu.

Naam mahali pa kihistoria ni pale wanaita, wanapoita wa National Museum of Kenya. Katika museum ni yenye vifaa ambavyo vilitumika katika vita vya kihistoria vya kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya.

Ndiyo kwa sabu kwa vile pia mimi ni mezaliwa upande wa nyanza mimi ni mjaluo hivo basi samaki ipo katika DNA angu ni napenda kukula samaki sana.

Katika maisha sasa hivi sijakumbana na kumbu kumbu yoyote ya kutisha au la aina ingine. Ila nakumbuka ule ambao nilipatwa nikiwa darasani na mwalimu nikitumia simu. Kisha nikakimbia mbio na kamera za CCTV kukosa kuniona sura. Ila mwalimu alipokuja alisema tu kuna mtu aliye kwa darasani na nilimuona CCTV ikamuona. Ebu jitokeze kaa tu siku jitokeza. Hila hakuja kuniona hadi siku hii ya leo.

Ndio, nawafahamu majirani zangu wote vizuri sana manake wananisaidia wakati mwingine, wakati si yupo wananisaidia. Hivyo basi mimi kuwafahamu ni jambo ambalo nimelitilia shaka kwa miaka mingi sana mimi nawafahamu majirani, na wanafanya kazi gani kwa sababu mimi huwauliza kazi ambazo wanazifanya wakati nikiwa nimekaa na wao.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa sana manake maziwa inasaidia mwili kwa protein kwa wingi na manufaa mingi zaidi.

Ya sauti kwa kazi mingi kwa kunasa sauti katika video baada ya kufanya kazi ya mtanda oni.

Nachukua simu yangu na kufanya kuangalia kazi na kunywa maji, ndiyo, kufanya tu vitu vingi, ndiyo niki wakati wa mapumziko na kuangalia kazi niliyoifanya kama imeenda sawa au la. Kama isipokuwa imeenda sawa, huo ndio wakati nitautumia kurekebisha maanake wakati wa kazi, nitaendelea na kazi panapohitajika.